Hapo sasa unataka kuingia mpaka chumbani kwangu lakini haina noma washikaji wa sitiriani kusema ukweli mimi nimejichimbia kwenye kigoli cha mji fulani hivi tuseme ni kama maeneo ya pembeseni mwa jiji kule ambapo fujo za mjini hazifiki sana lakini bado huduma muhimu nazipata aina ya nyumba naishi kwenye kanyumba fulani hivi ka apartment gorofani sio gorofa refu la kunitia kizunguzungu kizunguzungu ni zile gorofa chache tu nyumba yangu ina madirisha makubwa Najua mimi napenda sana mwanga wa asili na hewa ya kutosha ina balcony fulani hivi ndogo hapo ndiyo kijiwe changu cha kukunywa kahawa asubuhi na kuangalia watu waki hangaika kuelekea kazini wakati mimi najifuta mazingira ya eneo langu pande hizi kuna miti kiasi kwa hivo asubuhi huwezi kosa sauti ya ndege sio sehemu ya kelele za machaka au baa ya jirani inayopiga muziki mpaka asubuhi hilo jambo ningekuwa nimesha hama kitambo Kuna kijiwe cha kahawa hapa chini ya mtaa na duka la mshikaji wangu mmoja anaitwa mangi kama unavyojua kila mtaa una mangi wake ambapo naweza kuchukua mkate au vocha hata kama sina hela mkononi Nilihamia hapa kama miaka mitatu iliyopita mapema 2023 nakumbuka siku nahamia mvua ilikuwa inanyesha kinoma. Niliona mpaka basi lakini ilikuwa na furaha sana maana nilikuwa natafuta utulivu wa muda mrefu. Tangu siku hiyo sijai kujuta. Ni nini nachokipenda zaidi kikweli. Kiukweli ni ule utulivu. Nikifunga mlango wangu naingia kwenye ulimwengu wangu. Pia napenda sana majirani zangu. Ni watu cool hawana mambo mengi ya kufuatilia maisha Kila mtu anapiga lapa zake lakini tukikutana tunasalimiana kwa heshima Najihisi salama sana Naweza kurudi siku kiasi na nasijihisi kuwa niko hatarini kwenye swala la raha hapa ndiyo pope langu maskani nyumbani kwangu ndiyo sehemu peke ambayo naweza kuwa mimi mwenyewe naweza kuvaa bukta yangu iliyotoboka nikaweka muziki wangu wa taratibu na nikajiskia kama mfalme.

Nikikuambia ukweli ninaweza kujikuta nipo mtandaoni kwa muda mrefu kuliko ninavyopaswa kama vile wengi wetu siku hizi si unajua tena mambo ya kiditijitali nikipiga hesabu ya haraka haraka maisha yangu mtandaoni yako hivi yale masaa ya kazi mchana kutwa Kwa sababu mimi ni mtu wa kufuatilia mambo kusoma nondo mpya na kutafuta sulu suluhisho la mambo mbali mbali basi asilimia kubwa ya mchana niko hewani hapo naweza kutumia kama masaa sita mpaka nane unajua tena mara barua pepe mara kutafuta kitu google mara kusoma makala fulani muda unavyoyoma bila hiyano.

Mashinani ndiyo yamenifanya niwe hivi ni nilivyo leo. Unajua bila ushindani maisha yanakuwa kama maji ya mtuungi Ayana msisimuko mimi nimeshiriki sana mashindano kuanzia yale ya utotoni ya kukimbiza tahiri mtaani mpaka yale ya nondo na akili. Ebu nikupe mchanganu wa machache ambayo siwezi kuyasahau soka la shule in the school competition enzi hizo niko sekundari nilikuwa uinga mchachari. Au angalau nilijiona hivyo na kumbuka finali moja hivi ya wilaya Tulikuwa tunacheza na shule pinzani ambayo ilikuwa na mabaunza tubu. Dakika ya 85 nikapata nafasi ya wazi ya kufunga. Msee nilipiga mpira ukaenda huko juu kwenye Minanzi washikaji. Washikaji walinitoalea maneno ambayo mbaka leo nikiyakumbuka na cheka Midahalo au debate na quiz. Huku sasa ndiyo nilikuwa homeboy nilikuwa napenda sana mashindano ya midahalo iliali ya kusimama mbele ya watu. Unatoa hoja zako kwa Kingereza chako zungumzia puani. Huku unatetemeka magoti lakini najifanya hunaofu.

Hapa sasa umechokoza mzinga wa nyuki unajua mambo ya mpira ndiyo yanafanya ya urafiki unoge na uingie doa kidogo kwa utani wa hapa na pale Mimi bwana roho yangu imetuwa kaskazini mwa london mimi ni arsenal damu The Guinness Ebu ni kupe story yangu na hawa jamaa nilianza lini kuipenda Nilianza kuipenda arsenal tangu enzi zile za The Hub miaka ya mapema ya 2000 kipindi icho kuna akina Thierry Henry, Patrick Vieira na Dennis Buckham walikuwa wana cheza mpira fulani hivi wa piga nikupe one touch football Uliokuwa unavutia sana machoni tangu kipindi kile cha the invisible Msimu ule ambao atu kufungwa hata mechi moja nikasema hapo Hapa ndiyo nyumbani ingawa tumepitia kipindi kirefu cha ukame na maumivu lakini mapenzi haya jawai kupungua.

Unajua zawadi bora kabisa sio lazimi iwe kitu ya gharama ya kutisha bali ni ile unayoguza roho na kumbusha jambo flani muhimu maishani Mimi bwana zawadi ambayo sitaisahau na inaithamani mpaka leo ni saa ya mkononi wristwatch ya analogi niliopewa na mashua baba wangu miaka kadhaa iliopita Kwa nini ni bora kwangu? Ilikuwa ni siku ambayo nilikuwa nimepata mchongo wangu wa kwanza wa maana wa kazi msee aliniita na akaniambia, mwanangu sasa umeingia kwenye ulimwengu wa kupambana hii saa ikukumbushe kuwa muda au subiri mtu na uaminifu wako utapimwa na jinzi unavyoheshimu muda wa wengine.

Sasa umeleta mada nzito, unajua migogoro nikala chumvi kwenye chakula, uwezi kuikwepa kabisa kwenye maisha ya binadamu lakini ikisidi inaribu kilakitu. Hh Mimi msee ninakanani zangu ambazo najiitaji kuzifuata ili nizifunje urafiki wa au ndugu bila sababu ya msingi. Mh hh nh Naposa moto kwanza, siles silence is golden. Mambo ya kianza kuwa moto kwanza kabisa najiitaji kukaa kimya unajua hasira ikiwa juu akili inahama ukiongea wakati hu unahasira utasema maneno ambayo utakuja kuyachutia maisha yako yote kwa hiyo najipa mda Hata kama ni saa chache au siku moja ili presha ishuke kwanza Pili naibuka vita vya whatsapp Mse Hii ni muhimu sana sipendi kabisa kutafta migogoro kwanjia ya meseji kwenye meseji mtu hawezi kusikia sauti yako wala kuona sura yako hivi hivyo ni raisi sana kuelewana vibaya Tatu navaa vyatu vyake yani empathy na jaribu kujiuliza kwanini huyu jamaa anafanya hivi labda ana stress za nyumbani labda nimezingua mahali bila kujua au labda kuna mtu amechochea.

Unajua hata kama sisi ni wanaume mwonekano wa kichwa ndio kila kitu ni kama frame ya picha Mimi bwana ratiba yangu ya kutunza nywele iko hivi Kwanza safari ya kinyozi kila baada ya wiki mbili sipendi nywele zizidi sana mpaka nianze kuonekana kama nimepotea mistuni kwa hiyo kila baada ya wiki mbili jumamosi subuhi mara nyingi lazimanifike kwa kinyozi wangu napenda hile clean cut au fed fulani hivi ya kistarabu ile fealing ya mashini ikipita kwenye ngozi au kile kipulizo spirit kikiwasha washa kwa umbali mse hiyo ni tiba.

Apo sasa umenikumbusha upande wangu wa ndani kabisa unajua kuangalia nyota ni moja ya vitu ambavyo vinaifanya nitulie na kutafakari maisha kwa mapana yake ni kama therapi ya bure ambayo asili imetupa hivi ndivyo ninavyojihisi kuhusu anga la usiku hisia ya kuwa mdogo humility Unajua ukiangalia zile nyota mamilioni kule juu unagundua kuwa sisi binadamu ni wadogo sana matatizo yetu kukurepuka kwetu na hata ego zetu zinakuwa hazina maana mbele ya ukubwa wa ulimwengu. Inanifundisha unyenyekevu kwamba mimi ni sehemu ndogo tu ya kitu kikubwa sana na cha ajabu.

Hapo sasa umeleta mzuka wa ofisini unajua mambo ya tathmini za kazi performance review appraisals ni miongoni mwa vitu vinavyowapa binadamu wengi pressure hata kama wamepiga kazi nzuri mwaka mzima mimi nikikwambia ukweli dhatmin za kazi nazichukulia kwa hisia mchanganyiko hivi kwanza hile tumbo jodo ya kabla The anxiety Ata uwe mchapakazi vipi ile siku unapoitiwa ofisini kwa bosi kwanza kupitia mafaili yako lazima moyo uende mbio kidogo.Unaanza kujiuliza Ivi bosi anakumbuka yale masaa ya ziada niliopiga au atakumbuka tu ile siku niliochelewa dagiga kumi kwa sababu ya foleni ni kipindi ambacho unahisi kama uko maakamani mse.Pili, ni kama kioo cha ukweli pamoja na uoga datmini nzuri kwa sababu inakulazimisha utulie na kujiangalia Mara nyingi tunakimbizana na kazi kila siku bila kujua kama tunakuwa au tumeratibiwa tu tuko pale pale inasaidia kujua mse hapa kwenye mawasiliano bado unazingua rekebisha au hapa kwenye ubunifu umetisha kasa hapo hapo bila dhatmini unaweza kuwa unapiga mbizi kwenye inchi kafu bila kujua.

Hii ni swali la ki interior design zaidi lakini nina msimamo wangu hapa unajua mwanga unanguvu kubwa sana ya kubadilisha jinsi unavyo jisikia yaani mood mimi bwana roho yangu inapenda sana mwanga wa kati moderate warm ebu nikupe sababu zangu moja vibe na utulivu mimi sipendi zile taa nyeupe zinazo Nga sana mpaka unahisi uko wadini hospitali au kwenye lab ya sayansi Mwanga wakati ya saa ule wanjalo kidogo Warm white Unafanya nyumba iwe na joto na ukarimu Ukirudi kutoka kwenye miangaiko ya mchana Ukiwasha taa tulivu mwili wa akili vinajua moja kwa moja kuwa Sasa ni mda wa kupumzika Pili, kulinda macho. Najua msee sisi watu wa kisasi hiki tunashinda sana kwenye vioo vya simu na kompyuta, sasa kiongeza ukiongeza na mwanga mkali sana wa taa kichwa kinaweza kuuma. Mwanga wakati unatosha kuona unachofanya bila kushambulia macho yako.

Hii mada ya nondo za kazini ni muhimu sana unajua kwenye hii miangaiko ya sasa hivi ukiwa huna studi skills fulani hivi za kijanja unaeza kujikuta unachakarika sana lakini matokeo huyaoni kwenye kazi yangu ya kila siku ambayo inahusisha sana kusaidia watu kuchambua mambo na kutafuta changamoto hizi hapa ndiyo stadi ambaza naziona ni dhahabu moja mawasiliano. Sio tu kuongea bali kusikiliza. Msee, watu ingi wanajua kuongea lakini wachache wanajua kusikiliza. Stadi muhimu zaidi kwangu ni kuelewa nini hasaa mtu anaitajika kabla sijaanza kuumpa majibu. Lazima niweze kueleza mambo magumu kwa lugha ya rahisi. Najua ile staili ya kumueleza vipi kule kijijini mpaka akaelewa hapa. Hapo ndipo nondo ilipo.

Hapo umenikumbusha mbali, samaki. Hilo, hiyo sio swali, hiyo ni amri. Yaani mimi na samaki ni kama chanda na pete. Asikuambie mtu, samaki ni chakula cha kiungwana na kina vaibu la kipekee sana. Hebu nikupe mchanganuo wa jinsi, ninavyochukulia uyu kiumbe wa majini. Samaki wa nazi the king of dishes. Msee kama kuna chakula kina nifanya nile nishibe mpaka nianze kusinzia mezani basi ni samaki wa nazi wale samaki wa baharini kama changu au tengu waliopigwa na nazi nzito ile ambayo imekolea viungo kama bidhari na mudalasini Dah, hapo pembeni kuwe na wali na nazi au hata ugali wa ngano, hiyo ni dhambi kuikataa.